Ndiyo, nimewahi fanya kazi ya kujitolea na nimeiona kuwa ni uzoefu wenye manufaa makubwa sana. Kazi ya kujitolea hunipa fursa ya kusaidia jamii bila kutarajia malipo. Na pia, hunifundisha thamani ya huruma, mshikamano na uwajibikaji. Ninapofanya kazi ya kujitolea, nilishiriki katika shughuli kama kusafisha mazingira, kusaidia watu wenye mahitaji maalum na kushiriki katika shughuli za kijamii. Kupitia kazi hizi, nilijifunza umuhimu wa kufanya kazi pamoja kwa na kuheshimu watu wa aina zote. Pia, nilipata nafasi ya kukutana na watu wapya na kujifunza kutoka kwa uzoefu wao wa maisha. Kazi ya kujitolea imenisadia kujenga tabia njema, kuongeza ujasiri na kukuza ujuzi wa mawasiliano na ushirikiano. Zaidi ya hayo, hunifanya nijisikie furaha na kuridhika kwasababu najua inachangia jambo jema katika jamii. Kwa ujumla, kufanya kazi ya jamii ya kujitolea ni jambo la muhimu sana. Na ningehimiza kila mtu kushiriki kwasababu hujenga moyo wa kusaidiana na huimarisha maendeleo ya jamii kwa ujumla.

Mimi hupendelea kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na ari mpya. Mazoezi ya asubuhi hunifanya nijisikie mwenye afya, huniongeza umakini na hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Baada ya kufanya mazoezi na hisi mwili umeamka vizuri na akili iko tayari kuyashughulikia majukumu ya siku. Hata hivyo, mazoezi ya jioni pia yanafaida zake kwa watu wengine. Kufanya mazoezi jioni husaidia kuondoa uchovu wa siku nzima na kupunguza msongo wa mawazo. Jioni ni wakati mzuri wa kupumzisha akili baada ya kazi au masomo. Kwa hiyo, ninaamini kuwa wakati bora wa kufanya mazoezi ni ule unaomfa mtu binafsi. Jambo la muhimu zaidi, si asubuhi au jioni. Bali ni kufanya mazoezi mara kwa mara kwa ajili ya afyabora, ya mwili na akili.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa na zinahusiana na uwezo wangu wa kutoa matokeo bora na kushirikiana na wengine. Kwanza kabisa na nguvu ya kujituma na kufanya kazi kwa bidii. Hii inamaanisha anapewa majukumu kwa nidhamu na ninaakikisha kuwa linafanywa kwa wakati na kwa ubora wa juu. Nidhamu hii hunisaidia kuwa mfanyakazi wa kuaminika na mwenye matokeo mazuri.

Wakati ninafurahi, au nataka kujifuraisha wakati wa furaha napenda kufanya shughuli zinazo ni ingizia amani, msisimko. Na, kuridhika. Kwanza kabisa, mara nyingi napenda kushirikiana na marafiki au familia. Kucheka pamoja, kuzungumza na, kushiriki hadithi za furaha. Ushirikiano wa kijami huongeza furaha na, kunifanya nisikie mshiriki katika, maisha ya wengine.

Ndio, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa kimantiki, kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi. Hesabu hunifundisha uvumilivu na umakini na pia umuhimu katika maisha ya kila siku ama kupanga muda, fedha na kazi.

Kwa kawaida natumia muda mdogo mtandaoni kila siku natumia zaidi kwa kusoma kujifunza au kufanya kazi zinazohusiana na elimu na maendeleo binafsi pia mara nyingi natumia mtandao kuwasiliana na rafiki au familia lakini hujaribu kuepuka kutumia kwa muda mwingi ovyo hili kudumisha afya ya akili na mwili kwa ujumla natumia mtandao kwa makusudi kwa uwangalifu. Na kwa muda unaofaa kila siku.

Napendelea gari binafsi au daladala pale ninapohitaji kusafiri kuenda kazini au mahali pengine. Hii huniwezisha kupanga muda wangu vizuri na kufika kwa wakati bila usumbufu mkubwa. Zahidi, napenda pia kutembea kwa migu au kutumia baiskeli kwa umbali mfupi. Njia hizi nzuri ni nzuri za kiafya usadia kuboresha hali ya mwili. Kupunguza msongo wa mawazo na kuhishi kwa mazingira safi kutembea kutumia baisikeli pia kuna nipea furusa ya kuwona mandari ya siri. Na kufurahia hali ya hewa.

Ndio, napenda kulima bustani kwa sababu huniwezesha kujifunza kuhusu mimea asili na uhusiano wa binadamu na mazingira. Napenda kupanda maua, mboga na mimea midogo. Kisha nazitunza kuyavua majeni mabovu na kuhakikisha zinakaa vizuri. Zaidi ya hapo kulima bustani kunanisaidia kupumzika kuondoa msongo wa mawazo na kunipa furaha ya kuona matokeo ya jitihada zangu. Pia hufundisha uvumilivu, nidhamu na ustadi wa mikono kwani kila hatua inahitaji umakini na ustahili.

Asubuhi hii nilianza kwa kuamuka mapema, nikapumzika kidogo, nikapanga ratiba ya siku, baada ya hapo, nikafanya shughuli ndogo kusoma, nikapanga kazi, na kuangalia barua pepe na ujumbe muhimu. Zaidi ya hapo, ni jitayarisha kwa kazi. Nikahakisha kila jambo limepangwa vizuri na nina nguvu ya kuendelea na kazi. Kwa ujumla, asubuhi imekuwa ya mpangilia utulivu na maandalizi ya siku njema.